Haya katika maeneo ya kikazi naeza jenga mausiano mazuri na wenzangu kupitia njia zifuatazo, kwanza nahimiza ushirikiano kati yangu na wafanyikazi wenzangu tukifanya jambo kwenye timu moja, ata kama jambo ni ngumu kivipi kila mtu analeta anacho kielewa kwenye hilo jambo unapata ni rahisi kutatua hizo tatizo. Kwa team work inasaidia sana katika maeneo ya kazi Pia naweza jenga uhusiano kwa kuhakikisha kuwa Nina mahusiano mema na wenzangu, kukuwe kuna uaminifu kati yangu na wenzangu, maana mkiwa mnaaminiana, mnaweza fanya mambo mingi pamoja bila migogoro yoyote, pia naeza zifanya niepukana na migogoro ambayo sio lazima ile yenye unapata watu wanaongea kitu wakikuhusu, tayari usha changia Napata umejiingiza kwenye matatizo yenye, hayakukua yanakuhusu, kuepuka na migogoro isiyokuwa ya lazima, pili itanisaidia kuhakikisha kuwa mahusiano wangu na wafanyikazi wanzangu yako sawa. Jambo lingine pia ni kuhakikisha kuwa Ninaelewana mzuri na wafanyikazi wangu wenzangu kuna huo uaminifu kati yetu. Trust ni kitu ya muhimu sana katika kazi go kuhakikisha kuwa kuna uaminifu kati yangu na wenzangu Itasaidia pia kufanya mahusiano yetu yawe mazuri pia Unawapongeza wenzako. Wakiwa wamefanya kitu kizuri. U nawapa maua yao. Unaappreciate mtu kwa chenye amefanya.

Mfanyakazi bora, ninayempenda, mfanyakazi mmoja na wako huku kwetu Tomato ngumu. Mfanya kazi huyo, amekuwa akijituma sana katika maishia yake yote. Alianza biashara from scratch, yaani hajapewa chochote labda kurisi ama amekuwa akijituma mwenyewe, bila kumtegemea mtu yeyote. Amekua ni kigezo kizuri katika maisha yangu Huwa mara, nimejifunza mengi ku maibutsu. Kwa, normata unacho kipitia ama changamoto yoyote ya maisha unayopitia. Itakuwa tu ni ya kipindi cha muda, kitakaa forever. Itapita na bado utainuka ko. Hilo ndo nimejaribu kujifunza kutokea kwake. Alafu Pia. Kulingana anavyofanya biashara. Huwa najituma sana. Hata kukiwa na changamoto gani yeye huwa hakati tamaa ako. Hayo ndo nimejifuza toka kwake.

Kwenye za ajuisi, mimi hua napenda sana ajuisi ya maende. Mana yu ajuisi huwa na utamu wake kabisa. Ni tamu, na ukinywa na shika tumbo yako vizuri ama kata. Mme shiba kabisa. Kwa mi hua napenda ajuisi yamaende.